Mahali ambapo ninaishi, ni mahali pazuri sana, patulivu hamna kelele hata kidogo, na tena unaona nikifungwa ile dirisha ya nyumba yangu ya kulala, naweza kuyatazama miti, mizuri, ambayo inaniletea hewa safi kwa nyumba, hivi nikiyatazama, nahisi vizuri, nahisi ule upole, tena najiburudisha sana sana nikitazama na najijulia hali ambayo yanaendelea humo nje. Sasa hiyo ni jambo mbalo linafanya nihisi vizuri kabisa na pia niweze kutamani mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea humo nje tena na rangi nzuri ambayo inavutia hivi labda hakuna tama umeme hivi unapata kuwa ile rangi pia ni rangi nzuri yenye utulivu na upole hata labda kuna wageni mambo kama yele unapata kuwa mimi ninahisi vizuri labda mtu akitembea pale kwa sababu ni nyumba ambao ni kubwa na pia watu wanapendezwa nayo.

Jinsi ya ambavyo mimi huweza kufanya asubuhi nikiamka, mimi huweza kuamka mapema na jitayarisha labda naenda kazini, hivi nikishamka kwanza naomba badaya kuoga natoka kitandani mwangu natengeneza kitanda, naenda naosha labda viombo pale jikoni, ama pia nafanya usafi usafi kidogo, tena nakimbia nafanya mazoezi labda kwa muda wa dakika theladhini Ama tu labda kwa muda wa dakika theladhini mambo kama yale, kisha badae naeza kuenda kuoga, naosha meno, naoga alafu na natayarisha kile kitu ambacho nataka kutumia asubuhi kama ni chai kama ni kahawa. Kisha badae naenda natayarisha yale mavazi ambayo navaa kama naenda kazini mambo kama yale ndio mimi weza kufanya sana sana. Asubuhi ili nihakikishe kuwa labda naokoa muda ama nafanya pia yale mambo yanayohitajika kwa ule muda.

Napendelea sketi kwa sababu mimi ni mwana dada na unapata kuwa mwana dada anafaa kuvaa sketi ama linda hivi wakati mwingi mimi huweza kuvaa sketi labda naenda kazini labda naenda shuleni pahali popote mimi huenda napendelea kuvaa sketi kwa sababu nahisi vizuri nikiwa nimeivalia tena najihisi huru na naona ninakaa vizuri na inapendeza. Kwa hivyo, wakati mwingi mimi utanipata na sketi, ya aina mingi sana, wakati mwingine utanipata na sketi, refu kabisa, wakati mwingine yapita magoti, lakini labda sio ya inafika kwenye goti, labda rangi tofauti, vitu kama vile, napenda sana sketi. Kwa sababu mimi sivai sana suruali ndefu mimi navaa suruali fupi na sketi hio tu ndio mimi napenda sana kuvaa wakati mwingi wakati wowote.